Ninaposhugurikia wateja, jambo la kwanza nafanya ni kuwasikiliza kwa makini, nampa mteja nafasi ya kueleza shida zake na hitaji lake bila kumkatiza, kwa sababu kusikiliza vizuri unisaidia kuelewa anachohitaji hasa, hii umfanya mteja ajisikie kueshimiwa na kuthaminiwa. Pili, napenda kuongea kwa luga ya heshima na utulivu, hata kama mteja ana hasila au malalamiko Najitaidi kuwa mtulivu kutumia maneno zaidi na kuepuka majibu makali Naamini namna unavyoongea na mteja ina athiri kubwa sana katika kumtuliza na kujenga uaminifu Pia, napenda kutafuta suluhisho kwa alaka kadri navyowezekana kama nina uwezo wa kusaidia papo hapo nafanya hivyo kama siwezi namuelezea mteja ukweli na kumpa mwelekeo sahihi na mda wa kupata msaada Hii ni bora kuliko kumpa ahadi hewa Pia najitahidi kuwa mkweli na wazi Simdanganyi mteja na sio wapi kukili kama kuna kosa limefanyika kukubali makosa na kuomba ladhi huongeza heshima na uaminifu wa mteja.

Mwezi ninaupenda zaidi mkatika waka ni disemba napenda disemba kwa sababu huwa na hali ya fulaha na papumziko. Watu wengi wanakua wamepumzika kutoka kazi na shule na kuna sherehe nyingi za familia na malafiki. Pia, disemba huniva nafasi ya kutafakali mwaka uliopita, kuangalia mafanikio na changamoto na kupanga malengo mapya kwa mwaka unaofuata ni mwezi na unifanya nijisikie na matumaini mapya. Pia, napenda disemba kwa sababu mara nyingi kuna hali ya hewa ya kupendeza. Chakula chashele na muda wakusafili na kuwa nyumbani na wapendwa.

Wazo nzuri ni lirona alo kwa siku ya leo ni kuchukua mdamfupi, kujijali na kupanga kesho. Leo, naeza kwanza kwa kufanya jambo dogo lakini lenye maana kama kumariza kazi moja niliokuwa na ayo na kusafisha semu dogo ya mazingila. Hata jambo dogo linaeza kupaisia ya mafanikio na kukukatia moyo. Pia, ni wazo zuli kuwasiliana na mtu mmoja muhimu, labda lafiki, dugu na mfanya kazi mwenzangu na kumuuliza anaendeleaje. Mazungumzo ya kawaida ya naeza kubadirisha kabisa hali ya siku yangu na ya mtu mwingine pia Pia, najaribu hujipa mdono wa utulivu Hata kama ni dakika chache, ninaeza kutembea kidogo, kusikiliza muziki ninaupenda na kukaa kimia na kufikiri mambo mazuri ni rio na yomaishani Hii unisaidia kakiri ipu mzike na kuleta mtazamo chanya Kabla siku ijaisha, ni wanzo nzuri kujiuliza jambo nzuli ili otokea leo Hata kama ni dogo, hii unisaidia kulala ni kiwa na shuklani na matumaini.

Wakati ninapopata mwagolo na mtu, jambo la kwanza nafanya ni kutulia na kujizuia. Najua kuwasila kitawala, maamuzi mengi huwa si mazuri. Kwa hivyo, napenda kuchukua muda kidogo kabla ya kuzugumza au kujibu. Baada ya hapo, napenda kusikiliza upande wa mwenzangu. Najitahidi kuelewa anachohisi na anachomanisha. Sio kumkatiza na kujitetea haraka. Kusikiliza hunisaidia kuona mugogoro kwa upana zaidi. Kisha, napenda kuzungumza kwa heshima na ukweli, nikielezea hisia zangu bila kumlaumu au kumdharau mwenzangu. Kutumia maneno tulivu ya wazi husaidia kupunguza mvutano na kufunguwa njia ya maelewano. Ikiwa nimemkosea, siogopi kuomba msamaha, kuomba radhi kunapunguza mauvimu na uonyesha ukumavu. Kama suluhisho halipatani haraka, napenda kupendekeza tuendelee kuzugumza baadae wakati wote, tukiwa tumetulia.

Ndoto yangu kubwa ni kuhishi maisha yenye maana na utulivu. Huku nikiwa na uwezo wa kujitegemea na kuwasaidia wengine. Natamani kufanikiwa katika kazi na shughuli ninazofanya. Siyo tuu kwa ajiri yangu. Bali, pia, ili niwe msaada kwa familia na jamii yangu kwa ujumla. Pia, nina ndoto ya kuendelea kujifunza na kukua. Kupata ujuzi mpyu unaonisaidia kuboresha maisha yangu na kukabiliana na changamoto kwa ujasili. Kujifunza unifanya nijizikie nina maendeleo na kunipa matumaini ya kesho bola Zaidi, ndoto yangu nikuwa na afya njema, amani ya akili na mausiano mazuli na watu wanaonizunguka Naamini mafanikio ya kweli si pesa pekee, bali pia furaha, upendo na utulivu wa ndani.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi naanza kwa kuangalia majukumu yote ninayotakiwa kufanya katika wiki hiyo Huwa naandika kazi zangu na kuziangalia kwenye kalenda ili nijue kinachoningoja mapema. Hii unizaidia kujiandaa kisaikolojia na kuepuka msongamano wa kazi. Kisha napanga kazi kwa siku maalum nikigawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo. Kama vile, kazi ngumu na muhimu zaidi nazipanga mwanzoni mwa wiki wakati nina nguvu na umakini zaidi. Kazi nyepesi na za kawaida naziweka katikati na mwisho wa wiki. Pia napenda kuweka muda wa mapumziko ndani ya ratiba yangu Najua si vizuri kufanya kazi bila kupumzika. Kwa hiyo, naacha nafasi ya kupumua, kula na kutulia kidogo ili niongeze ufanisi. Mwisho, napenda kupitia mipango yangu kila jioni, kuona kama kuna mabadiliko au mambo mapya yaliyoyojitokeza na kurekebisha ratiba pale inapoitajika.

Naam, mara nyingi, ninanunua vitu kwa kutumia simu. Simu nilaijishia sana kazi kwa sababu naweza kuangalia bidhaa tofauti, kulinganisha bei, na kusoma maoni ya watu wengine bila kutoka kwa nyumba. Hii uokoa muda na nguvu. Napenda kutumia simu kununua vitu kama nguo, vifaa vya nyumba, na bidhaa ndogondogo zinazo itajika kila siku. Pia nilaisi kwa sababu malipo ya nafanyika alaka kupitia jia za simu, na bidhaa huletwa hadini lipo. Hata hivyo, huwa makini ninaponunua kwa simu na penda kuakikisha muuzaji ni wakua minika na soma maoni ya wateja na siarakishi kufanya uamuzi. Hii unisaidia kuepuka matatizo na hasara.

Napenda muziki wenye ujumbe mzuri na utawotuliza atikili. Mara nyingi napendelea kusikiliza muziki wa talatibu kama nyimbo za mapenzi, muziki wa kutafakali na nyimbo zinazohamasisha. Aina hii ya muziki hunisaidia kupumzika, kupunguza mawazo na kujisikia vizuri moyoni. Pia napenda muziki wa kizazi kipya na wa kitamaduni. Hasa ule unaoguza maisha ya kila siku na unahusiana na njami. Nyimbo za aina hii hunifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu na kunikumbusha thamani za maisha. Wakati mwingine, pia napenda muziki wa haraka na wa kufurahisha. Hasa ninapokuwa na nguvu au ninapotaka kuinua hali yangu ya moyo. Muziki hunifanya nijisikie mwenye furaha na kunipa motisha.

La, sijawahi kufanya yoga rasmi bado, lakini ninavutiwa nayo sana. Nimekuwa nikiona watu ya wakifanya yoga kwenye video na wakisimulia faida zake. Kama kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mwili. Hilo hunifanya nitamani siku moja nijaribu. Ingawa sijafanya yoga kamili. Kuna wakati nafanya mazoezi mepesi ya kupumua na kujinyoosha mwili. Hasa nikiwa nimechoka baada ya kukaa muda mrefu. Mazoezi hayo nisaidia kujisikia nafuu kidogo na kurejesha nguvu Ninachopenda kuhusu yoga ni kwamba haionekani kuwa ya mashindano Bali ni kujijali na kujifahamu Unaenda kwa mwendo wako mwenyewe bila shinikizo Naona hii ni muhimu sana katika maisha leo yenye haraka na mawazo mengi.

Najikinga na jua kali kwa njia rahisi lakini muhimu, kwanza napenda kuvaa mavazi mepesi na yenye rangi ya mwanga, kama shati na blauzi nyepesi, kwa sababu husaidia kupunguza joto mwilini, pia nikitoka nje kwa muda mrefu, napenda kuvaa kofia ili kulinda kichwa na uso wangu dhidi ya jua kali, pia napenda kunywa maji mengi wakati wa jua kali. Hii hunisaidia kuzuia mwili kukauka na kunifanya nijisikie vizuri zaidi Hata kama joto ni kali maji ni muhimu sana katika hali ya hewa na joto Pia napenda kuhepa kukaa juani kwa muda mrefu sana Hasa wakati wa adhuhuli jua linapokuwa kali zaidi Nikihitaji kutoka na jitahidi kufanya hivyo asubuhi na jioni ambapo jua si kali sana.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa njia zinazofanya kazi kwa laisi, yenyi ufanisi na kupunguza makosa. Kwanza napenda kuchapua kazi nzima kuona hatua zote zinazoitajika na kugundua semu zinazochukua muda mwingi na zenye changamoto. Hi usaidia kubaini ni hatua gani zinaeza kubadishwa na kupunguza. Baada ya hapo napenda kutumia zana za teknolojia kama kompyuta ambazo ufanya kazi iwe laisi kufuatilia na kupanga. Zana hizi ufanywa niwe na mpangilio nzuli na kupunguza kurudia kazi zisizo na maana. Pia napenda mara nyingine kutafuta ushauli na kujifunza kutoka kwa wenzangu. Wazo la mtu mwingine mara nyingi lina. Weza kuleta njia lahisi na bora ya kufanya kazi. Kushirikiana ufanya, michakato kuwa na ubunifu zaidi na yenye ufanisi. Mwisho, napenda kupima matokeo mara kwa mara. Kuona kama mabadiliko yamaleta ufanisi unaotarajiwa ikiwa kuna sehemu bado zenye changamoto napanga hatua mpya za kuboresha zaidi.

Rafiki yangu wa karibu ni mtu ambaye ninaweza kumwamini na kuzungumza naye kwa uhuru bila hofu ya kuhukumiwa. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu, na urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu, heshima na kuelewana. Tunapitia nyakati nzuri na ngumu pamoja na hilo limetufanya tuwe karibu zaidi. Nampeda rafiki huyu kwa sababu anasikiliza. Ninapokuwa na shida na mawazo mengi. Hunipa muda na kunisikiliza kwa makini. Sia lazima anipe suluhisho kila wakati Lakini kunisikiliza tu hunifanya nijisikie nafuu Pia hunipa ushauri wa kweli hata kama wakati mwingine sii rahisi kuusikia Zaidi, rafiki yangu wa karibu hunifanya nicheke na kusahau stresi Tunaweza kuzungumza mambo ya kawaida kucheka na kukaa kimya bila kujisikia vibaya Uwepo wake pekee yake hunipa amani Pia tunaheshimiana sana Hata kama hatukubaliani kwenye jambo fulani Tunaweza kuzungumza kwa utulivu bila kugombana Hii imenifundisha kuwa urafiki wa kweli hauko kwenye kukubaliana kila kitu Bali kwenye kuelewana.

Mala nyingi, natumia Wi-Fi kuliko data ya simu, napenda Wi-Fi kwa sababu ni ya halaka zaidi na inasaidia kutumia interneti bila kuwa na wasiwasi wakuisha kwa data. Hasa, ninapokuwa na tazama video, kufanya kazi mtandaoni na kupakua faili. Pia, Wi-Fi hunisaidia kuokoa ghalama, kwa sababu siitaji kununua data mara kwa mara. Hata hivyo, ninapotoka nje au nikiwa safalini, hutumia data ya simu. Data ya simu inanisaidia kuendelea kuwasiriana, kuangaria ujube na kutafuta taaarifa muimu wowote nilipo Nilahisi na inapatikana wakati wowote Napenda kutumia zote kuringana na hali nikiwa nyumbani na kazini na tumia wi-fi mara nyingi Lakini nikiwa nje hutegemea data ya simu.

Napendelea zaidi kusoma kuliko kuandika. Kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kupanua mawazo yangu na kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Kira ninaposoma, napata maarifa mapya na hilo hunifanya nijisikie nimekua kiakili. Napenda kusoma vitabu, makara na hata habali kwa sababu hunifanya nitulie na kufikilia kwa undani. Kusoma pia hunisaitia kubolesha lugha na kunipa msamiati mzuri wa kutumia katika mawasiriano ya kila siku. Hata hivyo, napenda pia kuandika pare ninapoitajika kueleza mawazo yangu na hisia zangu. Kuadika hunisaidia kujipanga na kuelewa vizuli, ninachofikilia.

Naam nimewahi kuona bahari, na ilikuwa uzoefu mzuri sana, mara ya kwanza nilipoona, nilihisi furaha na mshangao kwa sababu bahari ni kubwa, na yenye uzuri wa kipekee, kuona maji mengi yakisogea na kurudi, na kusikia sauti ya mawimbi, kulinipa utulivu wa akili. Napenda bahari kwa sababu unifanya nijisikie huru na mtulivu. Upepo wa baharini harufu ya maji ya chumvi na mandhari pana kunisaidia kusahau mawazo ya kawaida ya maisha. Pia kutembea ufukweni na kukaa tu nikiangalia bahari hunipa muda wa kutafakari. Bahari pia hunikumbusha nguvu ya asili na jinsi dunia ilivyo kubwa. Inanifanya nidhamini mazingira na umuhimu wa kuyatunza.

Mandhari, nina yaona kutoka dirishani mwangu ni ya kutuliza na ya kawaida, lakini ina uzuri wake. Mara nyingi, ninaona angali liro wazi, wakati mwingine, nina kuwa na mawingu meupe yanayopita pole pole. Asubui, mwanga wa jua wa unapocho moza, huifanya mandhari yaonekane safi ni yenye matumaini mapya. Pia, ninaeza kuona miti na mimea, ambayo unifanya nijisikie karibu na mazingira ya hasiri. Miti ikitikizwa na upepo unipaisia ya utulivu na kunikwemusha kuwa hatakatika ya shuguli za kila siku. Asiri bado ipo na inaendelea. Wakati mwingine, ninaona watu wakipita na shuguli za kawaida. Kama magali yanayopita na watu wakitembea. Hii unifanya nijisikie kuwa sehemu ya maisha ya jamii si yo peke yangu. Jioni, mandhali huwa nzuri zaidi. Jua linapozama, anga ubadilika langi na kuwa la machungwa na la walidi. Jambo linalonifanya nipu mzike na kutafakali siku iliopita.

Kumbukumbu mzuri ninayoikumbuka kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki shuleni na majumbani. Napenda kucheza michezo ya ubao, mpira wa miguu na mchezo ya kienyeji na tulicheka sana bila wasiwasi wowote. Kira siku ilikuwa na furaha yake na mchezo ulileta mshikamano mkubwa kati yetu. Pia nakumbuka pia siku za sherehe za familia kama siku kuu na siku za kuzaliwa. Kila mtu alikuwa pamoja kulikuwa na chakula kizuri, mziki na michezo. Izo siku zilinifundisha thamani ya familia na mshikamano wa jamaa. Pia, nakumbuka wakati wazee walinifundisha maandili mema na adili za familia. Nilijifunza saburi, heshima na jinsi ya kushughulika na changamato ndogo ndogo za maisha.

Napenda kuvaa nguo za starehe na rahisi, ambazo zina nisaidia nijisikia vizuli na kufanya kazi kwa rahisi, kama vile, shati nyepesi na suluwali inayofaa kazini na shugli za kila siku. Nguo hi ufanya nijisikie huru bila kuwa na wasiwasi wa kuvunja na kufadhaika. Pia, napenda nguo ambazo zina rangi nzuli na za kuvutia, lakini si lazima ziwe za garama kubwa. Rangi zina nipa furaha na ufanya siku yangu iyanze kwa hali nzuli. Pia napenda nguo zinazofaa hali ya hewa kwa joto napenda nguo nyepesi na kwa balidi napenda nguo zinazotuliza na za joto. Hii ufanya nijisikie vizuri kila wakati.

Mara nyingi nangoja barua pepe mara chache kwa siku. Labda mala mbili au tatu. Kuringana na shughuri zangu. Sipendi kuangalia kila mala kwa sababu hiyo inaweza kunichosha na kuniacha nikiwa na msongo wa mawazo Napendelea kuangalia barua pepe pale ninapokuwa tayari kujibu na kuchukua hatua. Ili kila ujube nisiyohitaji usilete usumbuvu. Hii hufanya kazi zangu ziwe na mpangilio na kunisaidia kuweka kipaumbele. Zaidi ya hapo, kwa balua pepe ya za kazi, mala nyingine napangana muda, maalumu, wa siku kuzijibu zote kwa wakati moja, badala ya kuzikagua kila sekunde, hii hufanya nipate umakini zaidi na kuepuka kuchanganyikiwa.

Nam, napenda kupanda milima. Ingawa sifanyi mara nyingi sana. Kupanda milima hunipa hisia ya changamoto na mafanikio. Hasa unapofika juu na kuona mandhari nzuri. Wakati huo, najiskia fahari kwa sababu najua nimetumia nguvu na subira kufika hapo. Napenda pia kupanda milima kwa sababu hunifanya kuwa karibu na asili. Upepo safi, miji na kimya cha milima hunisaidia kutuliza akili na kusahau mawazo ya kila siku. Ni muda mzuri wa kutafakari na kujijua zaidi Pia napanda milima ni mazoezi mazuri ya mwili. Hunisaidia kuboresha afya, pumzi na nguvu za miguu Ingawa wakati mwingine huchosha mwisho wake hua na furaha na kuridhika. Napenda zaidi kupanda milima nikiwa na marafiki na watu ninaoelewana nao Kwa sababu tunahimizana njiani na kushirikiana furaha tunapofika juu.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la zabibu. Napenda zabibu kwasababu ni tamu, laini na rahisi kula. Pia, ufanya niwe na hisia ya kupumzika na furaha kila ninapokula. Pia, napenda zabibu kwasababu ni nyepesi lakini yenye lishe. Hunipa nguvu kidogo bila kunifanya nijisikie mzito. Ni tunda ambalo linafaa kuliwa kila wakati wote, asubuhi, mchana na jioni. Na mara nyingine, pia linaeza kuunganishwa na chakula kingine. Zaidi, napenda ladhaa yake ya kipekee Unapokula zabibu mdomo unapata utamu wa asili bila haja ya sukari zaidi Hii hufanya niwe na furaha dogo kila mara.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kufanikisha majukumi yangu kwa ufanisi na kwa wakati na kuhakikisha kila jambo ni nalofanya lina dhamani. Napenda kuona kazi yangu, ikichangia matokeo mazuri kwa timu, wateja na pia maendeleo yangu binafsi. Pili, lengo langu ni kuendelea kwa jifunza na kukua kita aluma. Kila siku napenda kupata ujuzi mpya, mbinu bora za kazi na stadi ambazo zitanisaidia kufanya kazi vizuri zaidi na kwa ubunifu. Hii hufanya kazi yangu isiwe ya kawaida bali yenye changamoto na mafanikio Tatu, lengo langu ni kujenga uhusiano mzuri na wenzangu na wateja Napenda kila mtu ajisikie heshima na kuthaminiwa Kwa sababu mafanikio ya kazi hayaji peke yangu bali kupitia mshikamano wa pili Mwisho, napenda kuzingatia afya yangu na usawa wa maisha Hii inamaanisha kufanya kazi kwa bidii lakini pia kupata muda wa kupumzika ili kila siku niwe na motisha na nguvu ya kufanya vizuri.

Ninajihisi kawaida vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zinanisaidia kuona ni jinsi gani nimefanya kazi yangu na ni wapi ninaweza kuboresha na tena kupata maoni ya kweli sio tu upongezi ili nijue sehemu za nguvu zangu na zile zinazohitaji jitihada zaidi Pili tathmini hufanya nijisikia mchangiaji wa kazi yangu. Napenda kujua kuwa jitihada zangu hazipiti bila kutambuliwa na kwamba kila maendeleo madogo na makubwa yanaonekana. Hii hufanya niwe na motisha ya kufanya vizuri zaidi siku za usoni Pia, mara nyingine, tathmini zinaeza kuwa changamoto. Hasaa pale, zinapoonyesha makosa na maeneo ya kuboresha. Lakini, najitahidi kuchukua maoni hayo kwa mtazamano chanya kuyatumia kama fursa ya kujifunza na kuwa bora.

Kushirikiana na timu, mimi huwa naanza kwa kusikiliza wenzangu kwa makini. Najua kila mtu ana mawazo na uzoefu tofauti. Kwa hiyo, ni muhimu kuelewa kile kila mmoja anachotoa kabla ya kutoa maoni yangu. Hii husaidia timu kufanya maamuzi bora zaidi. Pili, napenda kushiriki mawazo yangu kwa uwazi na heshima. Kama vile, nikiwa na wazo la kuboresha kazi au kufanikisha mradi. Ningeeleza kwa utulivu na kwa lugha rahisi ili kila mtu aelewe. Hiu husaidia kuzuia mchanganyiko na kutengeneza ushirikiano mzuri. Zaidi ya hapo, napenda kuchangia kwa vitendo. Sio kusema tu, bali pia kufanya kazi pamoja na wengine. Kusaidia pale panapohitajika. Na kuhakikisha kila sehemu ya mradi inafanikishwa kwa kati. Kushirikia na kwa vitendo hufanya timu iwe na mshikamano na kazi kufanyika kwa ufanisi Mwisho napenda pia kupongeza na kutia moyo wenzangu pale wanapofanikisha jambo Hii huongeza morali ya timu na kufanya kila mtu ajisikie kudhaminiwa.

Sera ya kampuni ninayoiona ya muhimu zaidi ni sera ya heshima na usawa kwa wote. Kampuni inayo heshimiana na kushirikiana kwa uwazi hufanya wafanyikazi wote wajiskie salama, kuthaminiwa na kuwa na motisha ya kufanya kazi vizuri. Hii ni msingi wa mshikamano na mafanikio ya kila mtu na timu kwa ujumla. Pili, napenda sera inayohimiza maendeleo wafanyakazi na mafunzo. Kampuni inayowekeza kwenye stadi, ujuzi na elimu ya wafanyakazi inasaidia kila mtu kukuwa kitaaluma. Kufanya kazi kwa ubunifu na kuongeza ufanisi wa jumla. Zaidi, sera inayohimiza uwazi na mawasiliano ya wazi ni muhimu. Kampuni lazima iwe wazi kuhusu malengo, matarajio na mabadiliko ili kila mfanyakazi ajue nafasi yake na jinsi ya kuchangia katika kufanikisha malengo ya kampuni Mwisho, sera ya usalama na afya kazini ni muhimu pia. Mfanyakazi wanapojua wanashughulikiwa vizuri na mazingira ya kazi ni salama, wanakuwa na utulivu na akili na ufanisi zaidi.

Utaratibu wa ngu wa jioni huwanampangilio wa kutuliza akili na mwili baada ya shughuli za mchana. Kwanza, mara nyingeni napowandia nyumbani na pumzika kidogo nikilala chache na kukaa kimya na kunywa kikombe chacha na maji ya moto. Hii husaidia kuondoa uchovu wa mchana na kujiandaa kwa shughuli za jioni. Baada ya hapo, napenda kufanya ka shughuli za nyumbani na buludani kama kusoma kitabu kuangalia hambali na video fupi na kuzungumza na familia na malafiki. Hii hufanya jioni iwe ya starehena ya furaha pili Napanga muda wa chakula cha jioni mara nyingi chakula rahisi lakini chenye lishe ili niwe na nguvu bila kulala nikiwa mzito sana baada ya chakula mara nyingine napenda kutembea kidogo na kufanya mazoezi mepesi hasa ili kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya Mwisho ninalala saa fulani kama saa nne baada ya kupumzika kidogo na kujiandaa kwa usingizi Kabla ya kulala, napenda kutafakali kidogo juu ya siku iliopita, kuona mafanikio madogo na kupanga akili kwa kesho. Nakisha naomba na lala.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini nilile linalohusisha kushilikiana na wateja watimu kwa kalibu. Napenda pale ninapoeza kusikiliza maitaji ya wateja uwelewa changamoto zao na kusaidia kutatua matatizo. Hi unifanya nijisikie kwa kazi yangu inamaana na inachangia moja kwa moja matokeo mazuri. Pili napenda apia juhudi za kupanga na kusimamia miradi midogo. Kwa sababu unipa fulsa ya kutumia ujuzi wangu wa kupanga. Kupanga kipa umbele na kuwenda matokeo ya kazi yangu yanavyotekelezwa hatua kwa hatua. Kuna kulidhika kubwa pale mradi unapokamilika. 3. Napenda kazi zinazaitaji ubunifu na suluhisha la haraka. Kwani unisidia kukuza studies anguza kufikili kimkakati na kuboresha michakato ya kazi. Hi unifanya kazi kuwa yenye changamoto lakini pia yenyefulaha.

Naam, napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayonipa utulivu na furaha. Napenda kuona mimea ikikua, maua yakichanuka, na matunda na mboga zikiendelea vizuri. Hii hunifanya nijisikie karibu na asili na kunisaidia kupumzika baada ya shughuli za kazi na shule. Pili, kulima bustani ni shughuli yenye manufaa kiafya. Inahusisha kutembea kubeba maji na kuchanganya mchanga jambo linaloongeza nguvu mwilini na kusaidia akili kupumzika Tatu, napenda bustani kwa sababu hunifundisha subira na uangalifu mimea inakuwa hatua kwa hatua na ninapo jali vizuri hufanya matunda na maua mazuri mwishoni mwa siku Hii ni mafanikio kidogo lakini yanayofurahisha.

Wakati wa msongo wa kazi, kwanza, napenda kusimama kidogo na kupumzika. Hii inaweza kuwa kwa kunywa maji, kupumua kwa kina, na hata hutembea kidogo ndani ya ofisi na nyumbani. Kupumzika husaidia akili kupoa na kuondoa hisia za kuchoka. Baada ya hapo, napenda kupanga kazi zangu kwa mpangilio. Ninaangalia ni kazi gani za haraka zaidi, na ni ipi inaweza kusubiri. Ili nipange kipaumbele na kufanya kazi kwa utulivu badala ya kuchanganyikiwa. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi. Pili, mara nyingine napenda kuzugumza na mwenzangu namshauri. Kujadiliana na mtu mwingine mara nyingi kunanisaidia kupata suluhisho la haraka na kufanya mambo yawe rahisi. Kushirikiana kuna punguza hisia na mizigo mikubwa peke yangu. Pia, napenda kutumia mbinu za kupumzisha akili. Kama kusikiliza muziki mdogo, kufikiria mambo mazuri na kufanya mazoezi nyepesi ya mwili. Hii husaidia akili kupona na kurudisha umakini.

Naam, napenda kucheza ngoma, hasa pahali ninapokuwa na muda wa kupumzika na kusherehekea jambo fulani. Kucheza ngoma hunifanya nijiskie huru na mwenye furaha na husaidia kuondoa msongo wa mawazo uliokusanyika wakati wa kazi na shughuli za siku. Napenda ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza, hata kama sina taaluma, kusogea kwa mzuzi hunifanya nijiskie vizuri na kujiamini zaidi. Pia, ni njia nzuri ya kuungana na watu wengine, hasa wakati wa sherehe na hafla za kijamii. Pia, kucheza ngoma ni mazoezi ya mwili, hunisaidia kusonga, kutoa jasho na kuboresha afya bila hata kuhisi kama nafanya mazoezi mazito.

Napenda sana zanaa ya picha na mchoro ya asili. Napenda kuona manthari, miti, maziwa na uzuri wa mazingira ukiwa umetolewa kwa rangi na mistari mzuri. Sanaa hii unisaidia kupumzika akili, kufurahia uzuri wa dunia na kupata mtazamano mpiya wa maisha. Pia napenda sanaa ya mchoro wa kihistoria na kitamaduni kwa sababu hunifunza kuhusu tamaduni, historia na maisha ya watu waliotangulia. Hii hunisaidia kuenzi utamaduni na kuelewa thamani za jamii Pia napenda sanaa ya kisasa na ubunifu kama sana ya dijiti na michore ya ukibunifu Hasa pale inapoonyesha ubunifu wa kipekee na mitazamo tofauti Hii hunipa msu kumo na kunifunza kuwa na mawazo mapya.

Mara nyingi, napenda kucheza na marafiki wangu, wakalibu na ndugu zangu. Wale wapenzi wangu ufanya mchezo kuwa hafuraha na wastarehe. Kwasababu tunacheka pamoja, kushirikiana na kushindana kwa upendo bila chuki. Pili, wakati mwingine, napenda kucheza peke yangu. Hasa kama michezo ya video na mchezo ya akili. Ili kuzingatia mikakati yangu napokupumzika. Hii usaidia akili yangu kupumzika na pia kunifunza mbinu mpya. Pia pale ni mcheza ya shureni na ya kijamii napenda kucheza na wenzangu wa darasa na majirani Kwa sababu inasaidia kushilikiana, kuchenga mshikamano na fulaha ya pamoja.

Ninaposherehekea mwaka mpia, napenda kufanyia mambo kadha ambayo unifanya nijisikie furaha na matumaini. Kwanza, mara nyingi, takua pamoja na familia na marafiki wakalibu. Tukikura chakula kizuli, kucheka na kushirikiana adili za mwaka uliopita. Hii unifanya niwe na hisia mshikamanu na furaha pamoja. Piri, tapena kutafakali juu ya mwaka uliopita. Kuona mafanikio niliyoyapata, changamato nizokabiliana nazo, na mambo niliyoweza kuboresha. Hii ufanya niandike malengwa mapia na mipango ya mwaka ujao kwa matumaini na motisha. Pia napenda kusheherekea kwa vituko vidogo, kama kufungua zawadi, kucheza mziki na kushiriki michezo ndogo na familia. Sherehe ndogo hizi. Ufanya mwaka mpya uanze kwa furaha, na muhemuko mzuri.

Naam nimewai kununua tikitiza tukio mala kadha. Mara nyingi napenda kununua tikiti za tamasha, michezo na hafla za kitamanduni. Kwa sababu hunipa nafasi ya kufuraia burudani, kujifunza kitu kipya na kushirikiana na marafiki na familia. Napenda kununuwa tikiti mapema kaliri hivyo zekana. Nili kuepuka msongamano na kuhakishi ya nafasi. Pia mara nyingi na cheki taalifa zote za Tukio kama muda, mahali na mashalti kabla ya kununua tikiti Pia kununua tikiti kunifanya nikae tayali kisaikalojia na kufuraia Tukio bila wasi wasi nisehemu ya kupanga la latiba yangu vizuri yakikisha siku ya Tukio inakuwa zuri.

Utaratibu wangu kila asubuhi huwa na mpangilio na wanisa kwanza siku kwa utulivu na umakini. Kwanza napendelea kuamka mapema karibu na jua linapochomoza ili nipate mda wa kuanza siku bila haraka. Mara nyingi, ntapumzika kidogo kitambo na kufanya mazoezi mepesi ya mwili kama kunyoosha mikono na miguu na kutembea kidogo ili kuamsha mwili. Baada ya hapo, napenda kusafisha mwili, kuoga, kuosha meno na kuvaa nguo zinazofaa siku hiyo. Hii hufanya nijisikie safi na tayari kuanza kazi na shughuli za siku. Kisha, napenda kula kifungua kinywa chenye lishe. Hii ni muhimu sana kwa sababu hunipa nguvu na umakini wa kuendelea na kazi na masomo bila kuchoka haraka. Pia, mara nyingine napenda kupanga siku yangu kidogo, kuangalia kazi na majukumu niliyo nayo kupanga kipaumbele na kujiandaa kisaikorojia. Hii husaidia siku yangu kuwa na mpangilio na ufanisi.

Wakati ninapo hisi wasiwasi, kwanza napenda kusimama kidogo na kupumua kwa kina. Kupumua pole pole kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya akili ipumzike. Hii ni njia rahisi lakini yanye nguvu ya kuondoa hisia za wasiwasi. Baada ya hapo, mara nyingi napenda kuchukua muda kidogo kujitulia. Labda kukaa kimia, kusikiliza mziki ya utulivu na kutafakari juu ya jambo na ninalofanya nihisi wasiwasi. Hii husaidia kupata mtazamo mpya na kuangalia tatizo kwa utulivu Pili napenda kuchambua sababu za wasiwasi kuandika na kueleza kwa mtu ninaye mwamini naye kunisaidia kuona tatizo kwa uwazi na kupata suluhisho la haraka kushirikiana na kupata ushauri mara nyingi Kunapunguza mzigo wa mawazo Zaidi napenda kufanya kitu cha mwili kama kutembea kidogo kufanya mazoezi mepesi na hata kunywa maji ya moto Hii hufanya mwili uondoe wasiwasi na zipungu.

Naam, napenda maua sana, maua hunipa furaha na utulivu kwa sababu yana uzuri wa asili na harufu nzuri. Kila ninapoyaona, nahisi kama akili inatulia na ambao nafurahi. Napenda pia maua kwa sababu yana maana tofauti. Baadhi yanaashiria upendo, amani na shukrani Hivyo, hunifanya nione uzuri wa hisia za binadamu maua pia hufanya mazingira yawe mazuri zaidi. Iwe ni nyumbani, bustanini, au kwenye hafra. Zaidi ya hapo napenda kujifunza kuhusu aina tofauti za maua na jinsi ya kuyatunza kuyaona yakikuwa na kuchanua hunipa hisia ya mafanikio na kunikaribisha zaidi na asili.

Napenda kutumia muda na famili yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi, tunapenda kukaa pamoja tukizugumza, tukicheka na kushirikiana mambo ya siku zetu. Mazugumzo ya kawaida hunijenga karibu nao na kunifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa. Pia, napenda kutumia muda na familia kwa kula pamoja, hasa jioni na mwishoni mwa wiki. Wakati huu, tunabadilishana mawazo kusimulia hadithi na kufurahia uwepo wa kila mmoja bila haraka. Pia, napenda kufanya shughuli ndogo na za pamoja. Kama kutembea, kutazama runinga na kushiriki kazi za nyumbani. Shughuli hii huimarisha mshikamano na kufanya familia iwe kitu kimoja.

Napenda kuandika zaidi kwa sababu kunanipa muda wakupanga mawazo yangu vizuri kabla ya kuyaeleza. Kuandika hunisaidia kuelezea hisia na mawazo kwa utulivu pia haraka na kuhakikisha ujumbe unaeleweka vizuri. Hata hivyo, napenda pia kuongea hasaa pale ninapokuwa na watu ninaozoea na kwenye mazungumzo ya wazi. Kuongea hunisaidia kubalishana mawazo haraka, kuuliza maswali na kujenga uhusiano wa karibu na wengine. Lakini kuandika kunanifaa zaidi pale ninapotaka kuelezea jambo kwa kina na kwa mpangilio mzuri Huku kuongea kukiwa kuzuri kwa mawasiliano ya haraka na ya kijamii.

Naam, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa uhuwiano. Napenda kutumia mitandao kama Facebook, Instagram na WhatsApp kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Hii hunisaidia kuwa karibu na watu kushirikiana habari na kujua matukio yanayotokea karibu na mimi na ulimwenguni. Pia napenda kutumia mitandao ya kijamii kusoma habari na maoni mbalimbali Lakini huwa makini na vyombo vya habari ili kuepuka upotoshaji. Hii hufanya nijue kinachoendelea na pia kunipanua mtazamo wangu Pia napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa burudani, kama kutazama video, meme na kushiriki mambo ya kufurahisha na marafiki Hii hunisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu wa bure.

Ingawa ningempa ushauli mtu anayeanza kazi, ningeanza kwa kusema kwamba uvumilivu na kujifunza ni muhimu sana. Kila kazi inachangamoto zake, na mara nyingine, mambo hayataenda kama mtu anavyotarajia. Hivyo, ni muhimu kuanza kwa akili wazi na moyo wa kujifunza kila kitu. Pili, ningemshauli kuwa na mpangilio na kipaumbele. Andika majukumi yako, panga kazi kwa wakati na zingatia mambo muhimu kwanza. Hi husaidia kushugulikia kila jambo kwa utulivu na kuepuka msongamano wa kazi. Tatu, ninge mwabia kujenga uhusiano mzuli na wenzake ushirikiano, heshima na usaidizi kwa wengine ufanya kazi kwa laisi na fulaha zaidi Pia, mtu asiogope kuuliza maswali pale hajui jambo kuuliza ni njia ya kujifunza halaka Mwisho, ninge mshauri kuzigatia afya na ustawi wake kazi ni muhimu, lakini usingizi mapumziko na lishe bola pia nisehemu ya kufanikisha kila, siku bila kuchoka na kuumia.

Napenda mkate wa ngano ya kawaida. Kwa sababu ni laini, rahisi kula, unaweza kuliwa na kitu chochote. Si tamu sana wala si chungu sana. Hii hinifanya niwe na furaha kila ni napokula. Iwe ni jamu, siyagi, au hata chakula cha mchana kama sambusa na mayai. Pia napenda mkate wanafaka kamili. Mara nyingine kwa sababu niwe njelishe zaidi na hunisaidia kuwa na nishati kwa muda mrefu. Hata kama ladha yake ni kidogo tofauti na mkate wa kawaida, hunipa hisia nzuri na afya na nguvu Pia, napenda kujaribu mikate ya kipekee ya mara chache kama mikate ya matunda nanasi, hasa pale ninapokuwa nataka burudani ndogo ya chakula.

Napendelea shati kulikoti tishati. Hasa pale ninapokuwa kazini na kwenye hafla rasmi. Shati hunipa mwonekano wa heshima na mpangilio. Na hunifanya nijisikie tayari kwa kazi na mazugumzo ya kijamii. Pia, shati linaweza kuvaliwa kwa rangi na mitindo tofauti. Jambo linaloongeza mvuto na uhuru wa kuchagua jinsi ninavyopenda kuonekano. Hata hivyo napenda pia tishati kwa starehe na shughuli zisizo rasmi kama kutembea kucheza michezo au kupumzika nyumbani Tishati ni rahisi laini na hufanya niwe huru bila kuwa na wasiwasi wa mvutano na mvuto.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati unipa hisia ya utulivu na starehe, si wa kuumiza macho na kusababisha kuchoka haraka. Hii hufanya nibe na uwezo wa kufanya kazi, kusoma na kupumzika bila shida. Pia, mwanga wa kati ni mzuri wa kwa kutengeneza mazingira mazuri ya nyumbani na ofisi. Hauna joto na balidi sana na ufanya kila kitu kiwe cha kawaida na chenye mvuto wa kuona. Ata hivyo, mwanga mkali unaeza kwa mzuri wakati mwingine. Kama unapoitaji wakini mkubwa na kazi zinazoitaji mwanga kamili. Lakini si kwa muda mlefu. Napendalea mwanga wa kati kwa sababu unatoa utulivu, stalehe na mvuto wa kuona. Huku ukinisaidia kufanya kazi na kupumzika kwa furaha.

Unapenda wanyama wenye huruma na mapenzi ya binadamu kama mbwa na paka. Mbwa hunipa hisia ya uaminifu na furaha kwa ni mara nyingi hunicheka, hunifuata na kunifanya nijisikie nilivyo muhimu. Paka pia hunipa starehe na utulivu wakati wanapokaa karibu na kupumzika kwenye mguu wangu. Hunifanya nijisikie amani. Pia napenda wanyama wa asili kama ndege, samaki na wanyama waporini hasaa pale ninapokuwa nikitazama na kujifunza kuhusu tabia zao. Wanyama hawa hunifundisha sabuli, ustahimilivu na kufanya nyondoka kidogo kwenye shughuli za kawaida za kila siku. Pia napenda wanyama wandogo na wanavyoweza kuendeshwa na kutunzwa nyumbani kwa sababu hunisaidia kujifunza jinsi ya kuwahudumia na kuwa na uhusiano mzuri na viumbe wengine. Napenda wanyama wanaopendana na binandamu, wanyama wa siri na wadogo wanaoweza kutunzwa kwa sababu hunipa furaha, utulivu na mafunzo maishani.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha mara ya kwanza. Hasaa baada ya jua kali. Harufu hiyo hunipa hisia ya utulivu na matumaini mapya. Inanikumbusha siku za utotoni. Nikiwa njaa nikitazama mawingu na kusikia sauti ya mvua ikianza kunyesha taratibu. Pia, napenda harufu ya chai na kawaha ya moto wa asubuhi. Harufu hiyo hunipa nguvu na utulivu wa akili. Inanifanya nijisikia tayari kuanza siku. Ni harufu rahisi lakini yenye faraja sana. Pia, napenda harufu ya maua safi, hasaa yale ya bustanini, hunifanya nijisikie karibu na asili na hunipa, furaha ya ndani.

Naam, nimiwahi kufuga mnyama. Nilifuga mbwa kwa muda fulani. Uzoefu ulikuwa mzuri sana. Mbwa alinifunza umuhimu wa uajibikaji kwa sababu ilibidi nimlishe kwa wakati. Nilimuangalia afya yake na kumjali kila siku. Kufuga mnyama kulinipa furaha na urafiki wa kweli. Baada ya siku ndefu, kumuona mnyama wangu akinikimbilia kwa furaha kulinifanya nichoke kidogo na nijisikie kupendwa. Pia, kufuga mnyama hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili na viumbe wengine. Ni uzoefu na hufundisha subira, huruma na upendo.

Napenda kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha nzuri yenye sauti laini yenye historia tajiri. Kujua kifaransa kunanisaidia kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti, kusoma fasihi na muziki wa asili na pia kuna nipanua mtazamo wangu wa duniani. Pia napendelea kujifunza kichina. Lugha hii ni changamoto lakini kujua alama na sauti zake kunanisaidia kuelewa tamaduni tofauti na kuipanua fursa ya kazi na safari za kimataifa. Pia ningepeta kujifunza lugha kimataifa kama kihispania kwa sababu ni rahisi kupata raslimali za kujifunzia na inisaidia kuwasilina na watu wengi duniani hasa katika safari na biashara. Napenda kujifunza lugha ambazo zinapanua maarifa tamaduni na fursa ili kuweza kuwasilina vizuri na watu mbalimbali na kufurahia ulimwengu kwa mtazamo mpana.

Mala nyingi, ninasazisha vifaa vyangu mala kadhaa kwa mwezi kulingana na aina ya kifaa na matumizi yake. Kama vile, simu na kompyuta napendelea kuhakikisha zina programu na mfumo uende shaji wa kisaza. Ili zisipate matatizo ya kiufundi na kuha kikisha zinafanya kazi kwa ufanisi. Pia, napenda kusashisha vifaa vya ki elektroniki mala tunapopokea taalifa. Au toleo jipya linalo saidia ubola wa kazi na usalama. Hii husaidia pia kuzuia matatizo ya kifundi na kudumisha muda wa huduma ya kifaa. Mara nyingine napanga muda maalumu wa kusafisha na kukagua vifa kama vile keyboard, simu na kamera. Ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuli na kudumu kwa mda mlefu.

Ntapanga kazi zangu kwa mpangilioya umakini na kipa umbele Kwanza ninaangalia ni kazi zipi za lazima kufanya leo na nizipi zinaeza kusumbiri ili nisikose muda na nisichanganyike Hii usaidia kuanza na kazi muhimu zaidi na kupunguza msongo wa mawazo Baada ya hapo tapanga muda wa kila kazi kama vile kazi changa na za halaka upangwa kwanza Kisha zile zinazo chukua mudamlefu Hi ufanya niwe na mtindo wa kufanya kazi hatua kwa hatua bila haraka na msongamano Napenda kutumia horotha na kalenda kuandika kazi zote na kuzieka kwenye simu au computer Kuna nisaidia kuangalia ni lini kazi lazima zikamilike na kuakikisha hakuna jambo lina pita bila kushugulikiwa Pia napanga mapumziko kati ya kazi Hi usaidia akili kupumzika, kuongeza umakini na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mara nyingi na chaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na aina ya kifaa na matumizi yake kama vile simu na kompyuta za mkononi mara nyingi zina hitaji chaji moja kila siku hasa kama zimekuwa nikitumia sana napendelea kuzashisha kiwango cha chaji kabla kifaa kianze kushuka sana ili nisikose kutumia kifaa wakati muhimu Hii pia usaidia kuongeza muda wa betri na kudumisha kifaa kuwa na uvanisi mzuri. Pia mara nyingine napanga muda maalumu wa kuchaji. Kama usiku wakati sifanyi kazi nyingi, ili siku inayofuata nifanye kazi bila usumbufu.

Napenda mchanganyiko wa kusimamiwa na kusimamiana. Napenda kusimamiwa kwa sababu hunisaidia kupata mwelekeo, maoni na muongozo unaosaidia kuboresha kazi yangu na kufanya mambo kwa usahihi. Kupokea maelekezo na ushauri hunifanya nijifunze na kukua kazini. Hata hivyo, napenda pia kusimamia pale ninapopata nafasi au fursa. Kwa sababu hunipa fursa ya kuongoza, kusaidia wengine na kupanga kazi kwa pamoja. Kusimamia hunifanya nijisikie na jukumu, kujiamini na kuchangia mafanikio ya timu.

Asubuhi napenda kunywa chai moto au kahawa. Chai moto hunisaidia kuamka taratibu, kutoa hisia ya utulivu na kuanza siku kwa furaha. Kahawa pia hunipa nguvu kidogo na kuongeza umakini. Hasaa kama nina kazi au masoma ya asubuhi. Pia mara nyingine napenda kunywa maji safi. Mara moja asubuhi kwa sababu husaidia mwili kuamka. Kusaidia mfumo wa meinyeno wa chakula na kudumisha afya ya jumla. Zaidi ya hapo, wakati mwingine napenda kuongeza limau kidogo na asali kwenye chai au maji, kwa ladha na faida ya kiafya. Hii hufanya kinywaji kuwa cha burudani na kuongeza hisia nzuri asubuhi.

Mara nyingi natumia programu zinazohusiana na mawasiliano kazi na burudani. Kama vile, whatsapp na messenger. Kwa mawasiliano ya haraka na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Hii hufanya niwe karibu na watu na kushirikiana bila kizuizi. Pili, email. Kama kusoma na kutuma barua pepe za kazi na za kibinafsi. Hii ni muhimu kuhakikisha, nisikose taarifa muhimu. Tatu, kalenda na programu za kupanga kazi kama nguvu kalenda na notes kwa kupanga majukumu kumbu ka mikutano na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa wakati. Zaidi ya hapo, mara nyingine napenda kutumia programu za elimu na kujifunza kama duolingo na apps za kusoma vitabu ili kukuza ujuzi na kujifunza mambo mapya.

Mafanikio niliyopata kazini ni kadhaa, lakini yenye kuonekana zaidi nipale nilipoweza kukamilisha miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa Hii ilinifanya nijisikie kuridhika na pia kunipatia heshima na kuaminika na wenzangu na viongozi. Pia, nime ridhika sana pale nilipofanikiwa kushii nikienda na timu kwa ufanisi Tulishirikiana, tukatatua changamoto na kufanikisha kazi kubwa mbayo ingekuwa ngumu kufanya pekee yangu. Ushirikiano huu ulinifanya nijiziskie kwa sehemu muhimu ya timu na kuongeza motisha yangu ya kazi Pia nimepata mafanikio ya kujifunza study mpya kama vile kujifunza programu na mbinu mpya za kazi kunasaidia kufanya kazi kwa haraka kwa ubora na kunipanua fursa za kufanya kazi nyingine.

Mfanyabiashara bora zaidi kwa maoni yangu ni yule anayeunganisha ujasiriamali na maadili mema. Mfanyabiashara bora siyo tu anayefanya pesa. Bali pia anayejali wateja, wafanyakazi na jamii yake Anapanga biashara yake kwa uwazi kwakisha kila mtu napata haki yake. Na daima anatafuta njia za kuboresha uduma na bidhaa. Pili, mfanyi biashara uwarani mshirikishi na mchangamufu. Anaweza kusikiliza mawazo ya wateja na wafanyikazi, kuchukua maoni mema na kuunda mikakati inayofaa ili biashara ifanikishwe kwa ufanisi. Hii usaidia biashara kustawi bila kushugulikia tu faida ya kifedha. Pia, vanyi biashara bora hana woga wa changamoto. Anakabiriana na matatizo kwa uvumilivu, kwa ubunivu. Akitafuta suruhisho baadala ya kukata tamaa, anaona changamoto kama fulsa ya kujifunza na kukua.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalumu aliyethaminiwa na kuweza kuchangia kwa kiwango kikubwa katika timu na kampuni yangu. Nataka sio tu kufanya kazi vizuri kila siku, bali pia kujenga ujuzi, stadi na kuelewa kina kwa kina katika eneo langu la kazi ili niwe na mchango unaoonekana na wa kudumu. Pili, lengo langu ni kuwa na nafasi ya kuongoza na kusimamia miradi mikubwa. Hii itaniwezesha kutumia ujuzi wangu wa kupanga, kushirikiana na kuboresha michakato ya kazi kwa faida ya timu nzima. Pia, nataka kujenga historia nzuri kazini. Ambapo nitakuwa mfano wa kuigwa kwa wenzangu nikisaidia wengine kujifuza na kufanikisha kazi zao kwa ubora.

Mimi napenda kuchukua mbinu ndogo za kila siku ambazo husaidia mazingira. Kwanza napendelea kupanua kutumia mabegi ya kitambaa na begi zinazoweza kutumika mara nyingi. Badala ya begi za plastiki zinazorudiwa mara moja. Hii husaidia kupunguza takataka zinazotumika mara moja na kuharibu mazingira. Pili napendelea kuchagua bidhaa zisizokuwa za plastiki nyingi. Kama kutumia chupa za glasi badala ya chupa za plastiki. Kutumia mapipa ya chuma na kioo na kuepuka bidhaa zilizojaa plastiki zisizo hitajika. Pia napenda kutumia tena plastiki zinazoweza kutumika. Kama vile nilipokuwa na chupa huwa linatumika tena kwa kuhifathi maji, chakula na vitu vingine badala ya kutupa mara moja.

Naam, napenda kurudi ujana marachache kwa sababu wakati ulikuwa na furaha urahisi na uhuru wa kufanya mambo madogo bila msongo wa kazi na majukumu makubwa. niJilifurahia kucheza, kujifunza mambo mapya na kuwa na muda wa kucheka na marafiki bila wasiwasi mkubwa. Hata hivyo, napenda pia maisha ya sasa kwa sababu nimejifunza na uhuru zaidi wa kuchagua ni nanafasi ya kufanya mambo makubwa yenye tija. Lakini kumbuka kumbukumbu za ujana ni tamu na mara nyingine napenda kurudi ili kuhitimisha baadhi ya ndoto na kusherehekea furaha ndogo nilizokuwa nazo.

Napendelea kitanda cha kati, si kigumu sana wala si laini sana. Kitanda cha aina hio hunipa usingizi mzuri bila kuhumiza mugongo na mwili. Kikiwa kigumu sana, mwili huchoka na kuamuka nikiwa na maumivu. Na kikiwa laini sana, mwili upati msaada wakutosha. Napenda kitanda kinachounga mgongo vizuri kwa sababu hunisaidia kulala kwa utulivu na kuamuka nikiwa na nguvu. Usingizi mzuri ni muhimu sana kwangu. Kwa kuwa unaadhili ya afya, hali ya moyo na utenaji wa siku nzima. Pia napena wandoro ambaro lina chukua umbo la muiri kidogo. Ili niwe huru kugeuka bila usumbufu. Hii hunifanya nijisikia stalehe zaidi hasa baada ya siku ndefu.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini sana ni Google kwa sababu ina sifa kubwa ya uwazi, ubora wa bidhaa na utendaji thabiti zinazotumika kila siku kwa watu wengi duniani. Kama utafutaji wa habari, lamani, barua pepe na huduma zingine za mtadaoni na kwa ujumla inakubalika kwa watumiaji wengi duniani. Pia, kampuni kama Microsoft na Apple zinapewa imani kuboko sababu zinaistoria ya huduma thabiti, usalama mzuri na ubunifu endelevu katika teknolojia ya kompyuta, simu na programu mbalimbali. Kwa upande mwingine, kampuni kama Cisco pia zina sifa mzuri sana katika ulimuengwa teknolojia ya mitandao na usalama ya mitandao na zinatajwa kuwa moja upo ya chapa zinazo kubarika kwa uaminifu katika sekta huduma za teknolojia ya biashara. Napenda kampuni za teknolojia ambazo zinajenga bidhaa salama zinazo fanya kazi vizuri na zinazo ajibika kwa watumiaji Kwa sababu hizo ndizo zina zoreto uhakika na uaminifu kwa kila mtu anayetumia teknolojia kila siku.

Naam, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilifurahia kuoana kazi mbalibali za wasanii kama michoro, picha na sanaa za mikono. Kila kazi ilikuwa na ujumbe wake na ilifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha, hisia na ubunifu wa binadamu. Kilicho nifurahisha zaidi ni njia tofauti ambazo wasanii huonyesha mawazo yao. Wengine walitumia rangi kali, wengine rangi tulivu, wengine walitumia vitu vya kawaida kuunda sanaa ya kipekee. Hi ilinifanya nione kuwa sanaa haina mipaka na kila mtu ana njia yake ya kujieleza. Pia maonyesho ya sanaa hunipa utulivu wa akili. Kutembea taratibu nikitazama kazi za sanaa hunifanya nipumzike na kusahau msongo wa mawazo wa kila siku. Mara nyingine, nilipata nafasi ya kuzungumza na wasanii na watu wengine waliokuwepo. Jambo liloniongezea kuelewa na kuthamini sanaa zaidi.

Naam, napenda kunywa maziwa. Maziwa hunipa hisia utulivu na nguvu. Hasa, nikiyanywa asubuhi na kabla ya kulala. Napenda kwa sababu ni laisi yana ladha laini na pia na vilutubisho muhimu kwa mwili kama proteini na kalisiamu. Mara nyingi, napenda kunywa maziwa yakiwa ya moto kidogo. Hasa, wakati wa balidi na jioni, kwa sababu hunisaidia kupumzika na kulala vizuli. Wakati mwingine, nayachanganya na chai na kakao kwa ladha zaidi. Pia napenda maziwa kwa sababu yanaeza kutumika kwa njia mbali mbali kama kwenye chai, kahawa, uji na hata kula na nafaka.

Mafunzo ningependa kupata kazi ni ni yale yananisaidia kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwanza ningependa mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu kwa sababu imarisha ushirikiano kupunguza migogoro na usaidia kazi kufanyika kwa laisi na kwa heshma. Pili, ningependa mafunzo ya teknolojia na zana za kisasa za kazi dunia nabadirika araka. Hivyo, kujifunza programu mpya na mifumo ya kijitari, unisaidia kufanya kazi kwa alaka, kwa usahi na kwa ubunifu zaidi Pia, ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wamuda Mafunzo haya unisaidia kupanga kazi vizuri, kueka vipo umbele na pia kuongoza wengine kwa njia chanya pale napoitajika Pia, mafunzo ya uduma kwa wateja na maadili ya kazi ni muhimu kwa angu kwa sababu usaidia kujenga taswira nzuli ya kampuni na kuimarisha waminifu kati ya mfanyi kazi, mteja na muajiri.

Ninapokutana na mabadiriko kazini huanza kwa kuyakubali kwa akili wazi. Najua kuwa mabadiriko ni sehemu ya kawaida ya kazi na maisha hivyo. Najitahidi kutoogopa na kuyapinga moja kwa moja. Badala yake na jipa muda kidogo kuyaelewa na kuwana sababu ya liyofanya ya tokee baada ya hapo napenda kujifunza haraka kinacho hitajika Ikiwa ni mfumo mpya utaratibu mpya na majukumu mapya Najiuliza maswali na soma maelekezo na naomba msaada pale ni napohitaji hii hunisaidia kuzoea mapema na kupunguza mkanganyiko Pia napenda kuwasiliana na wenzangu kuongea na wengine hunisaidia kuelewa jinsi nao wanavyo kubaliana na mabadiliko hayo na mara nyingi tunasaidiana kwa mawazo na uzoefu Hii ujenga mshikamano na kupunguza msongo wa mawazo Pia na jitahidi kuona mabadiriko kama fursa Si tatizo mara nyingi mabadiriko huleta ujuzi mpya Uzoefu mpya na nafasi ya kukua kazini mtazamo huu hunisaidia kubaki na motisha.

Ninapokutana na kazi za dharura, kwanza natulia na kudhamini hali, najua kuwa kukimbilia bila mpangilio kunaeza kuongeza makosa. Hivyo, nachukua dakika chache kuelewa nini ya hasaa kinahitajika kufanyika na kwa mda mgani. Bada ya hapo, naweka kipaumbele, kazi ya dharura huwa inaathiri watu wengi na muda. Hivyo, naieka mbele ya kazi nyingine zote na kuhairisha zisizo za lazima. Hii unisaidia kuzingatia jambo moja muhimu kwa wakati huu Pili, napenda kuwasiliana haraka na wahusika Ikiwa nahitaji msaada na tarifa nawasiliana nao mara moja ili kazi ifanyike kwa pamoja na kwa haraka kushirikiana upunguza mzigo na kuharakisha suluhisho Pia, nafanya kazi kwa umakini na ufanisi Nikiepuka kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja Bada ya kazi kukamilika Napenda kupitia kilichotokea ili kujifunza na kuboresha jinsi ya kushugulikia dharura zijazo.